Nashughulikia wateja vipi? Nashughulikia wateja vipi? Nawashugulikia wateja wangu kwa kuwasikiza na mahitaji yao, kuongea nao, kufanya urafiki nao, na pia kuwashughulikia na kuwahakikisha wamepata mahitaji yao. Pia naongea na wateja wangu kwa kusikiza walipokosewa au waliko na kuliko fanyika makosa na kurehekebisha wakati mwingina wanaponitembelea kununua bidhaa zangu.

Mchezo gani ungependa kujaribu? Ni mchezo gani ungependa kujaribu? Mchezo ambayo ningependa kujaribu ni mchezo wa kandanda. Mchezo huu unanivutianga sana. Hasa ninapoona watu wanacheza kwenye televisheni. Mchezo huu ni mchezo wa kusisimua na ningependa kujifunza ili kutumia wakati wangu ambao sina kazi kucheza. Ni mchezo ambao unakuza urafiki na unaleta unaleta watu karibu na watu wengi nchini wanaupenda.

Je umewahi kujifunza kupiga gitaa Naam nimewahi kujaribu kujifunza gitaa ila kweli ilikuwa ni kazi ngumu na mwisho niliweza kufahamu hayo na kuacha Nilijaribu kujifunza gitaa mwaka uliopita nikiwa na marafiki zangu katika katika jumuiya yetu ya kufanya vipindi Nilijifunza mambo ya asili asili na yale ya kuanzia anzia ila niliachia njiani nilipogundua siwezi kujua.

Unapendelea baridi au joto. Kwa sema kweli sina ninacho kipendelea. Maana wakati mwingine joto hua ni zuri na wakati mwingine baridi ni ya maana. Baridi ni ya maana wakati kuna joto na joto ni la maana wakati kuna baridi. Nijambo la kushangaza sana ila napenda tu mambo yote.

Msiki gani unausikiza mara nyingi? Msiki gani unausikiliza mara nyingi? Mziki ninaosikiza mara nyingi ni mziki wa country music. Napenda mziki huu kwa sababu unantuliza raho, na mawazo na pia unanifanya naweza kueka akili yangu katika kazi zangu. Napenda mziki wa kidini pia maana unanisaidia kumtukuza mola na kumuabudu na kuimili jina lake maana. Na hiyo ndo mungu anaetutosha tu.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Ninachofanya kukamilisha kazi kwa wakati ni kufanya mipangilio kabla ya kuanza kazi hiyo. Naigawa kazi hiyo katika vipengele kadhaa hili ninapoanza naweza kuwa na mwelekeo. Nikiwa na mwelekeo huwa namaliza haraka na kutamatisha nilioyapanga kwa wakati ufahao.

Natazama video wapi mtandaoni? Video ninazitazama mtandaoni katika YouTube, Facebook, au kule WhatsApp. Wakati mwengine hua natumiwa na marafiki na familia, ili niweza kuzitizama. Video zingine nazitazama pale mtandao wa YouTube. Napenda sana mtandao wa YouTube kwa sababu una mafundisho mengi, na pia unaweza kujifunza chochote unachotaka kwa hiyo napenda hiyo.

Unapenda kutumia muda wako wa familia video?

Unapenda kusoma vitabu vya aina gani? Unapenda kusoma vitabu vya aina gani? Vitabu ninazopenda kusoma ni vitabu vya hadithi.Vitabu vya hadithi ni vitabu vya kuburudisha muno na navitumia wakati nimetoka kazini au wakati sinakitucha kufanya. Vinanisaidia kujiburudisha mwenyewe na kupata hadithi za kusimulia familia yangu na marafiki zangu. Tunapotulia pamoja. Napenda vitabu vya hadithi kwa sababu pia zina mafunzo mingi sana ndani ya hadithi.

Je, umewahi kufanya kazi ya kujitolea? Naam, nimewahi fanya kazi ya kujitolea. Mwaka, miaka mbili iliopita. Nilipokuwa mwanafunzi wa chuo kikuu, nilipata likizo ya miezi tatu. Miezi hii mitatu nilitumia kwa kujitolea kufunza katika shule fulani ya umma nyumbani. Ambayo haikuwa na walimu wa kutosha. Nilifunza wanafunzi bila kupata malipo na mwisho wanafunzi walifaulu na mimi nilipata furaha. Ila mwisho wa kujitolea huko nililipwa.

Unashugulikia kazi za tharula vipi? Unashugulikia kazi za tharula vipi? Ninapapata kazi za tharula? Mwanzo ni nacho kifanya ni kuelewa kazi hizi zinausu nini? Hili nisiwezo kufanya mambo ya kipu mbavu. Nikisha elewa kazi zinausu nini? Huwa na jikabithi kazi hini. Nafanya mipangilio ya jinzi nitakavyo itimiza majukumu hayo. Nakisha najitoza kazi hini. Nikisha ingia kazi hini. Ninashugulika kabisa na kua kikisha nimezi fanya.

Wakati gani wa siku nafanya kazi vizuri zaidi? Wakati gani wa siku nafanya kazi vizuri zaidi? Wakati wa siku ninaofanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa usiku. Wakati wa usiku unautulivu na unaweza kunipa, naweza kufanya kazi bila kusumbuliwa na chochote au yeyote aliye karibu nami. Wakati huu kila mtu amelala na inanipa wakati mwafaka wa kufanya kazi zangu bila kusumbuliwa.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi? Rangi yangu ya kupendezwa ni rangi ya buluu. Napenda rangi kwa sababu inanivutia sana na wakati mwingi ninapo hata nunua nguo zangu huwana nunua za buluu. Pia napenda rangi ya samawati. Kwa maana inakaribia pia sana ya rangi ya buluu. Ata chumba changu nimekipaka rangi ya buluu na pia ninapo nunulia rafikizangu au wapendwa wangu chochote huwana tafuta katika rangi ya buluu.

Mwezi gani wa mwaka unapenda zaidi? Mwezi gani wa mwaka unapenda zaidi? Napenda mwezi wa September au mwezi wa tisa, maana ndio mwezi ambao ni Lizaliwa, lakini pia napenda mwezi wa December. Napenda mwezi wa December kwa maana unashirehe nyingi, ndo wakati Yesu wa lizaliwa na kuna Christmas, kuna kukaribisha mwaka, na wapendwa wangu wawili wa Lizaliwa katika mwezi huu, kwa hivo kuna ipia sherehe mbili za kusherekea siku yako zaidi wa kwao. Kwa hiyo napenda mwezi huu.

Unatumia wi-fi au data ya simu? Nikiwa chumbani kwangu, huwanga natumia wi-fi. Wi-fi kwa sababu haina hainizuii wakati ambao naweza kutumia au ni kipi ninacho tumika kwa kukiacha Lakini nikiwa nje ya kwangu au nikiwa kazini au shuleni au huko nje tuu mtaani, huwa natumia natumia data ya simu. Ila data ya simu inanigharimu sana na nimejifunza kutumia wi-fi.

Je, unapenda sanaa ya ainagani? Napenda sanaa ya kiii, ya kuchora. Sanaa ya kuchora ni sanaa ambyao inanivutia na tangu niwe mdogo. Nimeipenda sana, na huwa mwenyewe nachorachora. Lakini pia sanaa ya mziki inanivutia. Sanaa ya mziki inanivutia kwa maana, ni njia mwafaka ya kutengeneza yala. Lakini pia njia mwafaka ya kujituliza mawazo. Napokuwa na ninapokuwa nimekumbwa na mawazo.

Unapendelea kusoma gazeti hao habari mtandaoni? Napendelea kusoma gazeti hila kupata gazeti ni jambo gumu Wakati huu sikuizi kupata gazeti mtandaoni kupata gazeti ni jambo gumu kwa maana Hazipitishwi katika mitaa kwa hivyo lazima utoke nje uwende kuzitafuta na pia zinagharimu pesa nyingi kwa hivyo napendelea kusoma gazeti napendelea kusoma habari mtandahoni kwa maana ni free na ni cheap.

Unafanya nini kujiandaa kwa mkutano unafanya nini kujianda kwa mkutano naangalia tunacho ambacho kile ambacho tunaenda kuongelelea katika mkutano huu na kutafuta point au nitaka choenda kusema katika mkutano huu pia ninajianda kwa kuvaa vizuri kujitayarisha kutayarisha mwili wangu uonekane salama na pia kuakikisha nina mahitajioge.

Je, unapenda kusafiri na ramani au GPS? Naamu, napenda kusafiri na ramani au GPS. Wakati mwigine huwa niko peke yangu au sina mtu wakunielekeza, kwa hivyo inalini nitumie ramani au GPS. GPS wakati mwingine inaweza kunipoteza na kwa hivyo, wakati ina ni mtu wakunielekeza, huwa siitumi. Ila ni kikosa mtu au nikikosa namna nyigine. Ndiyo ninapo ndipo ninapo itumia ramani au GPS.

Zawadi gani nzuri umewai pokea Zawadi nzuri ambayo nimewai kipokea ni kibaji cha uwai na afya nzuri Mimi mtu amba akuna mtu kwa maisha yangu ambaye amewai kuni zawadi ila Mungu amenizawadi maisha mema amenizawadi ya afya nzuri na sana sana nashukuru kwa kibaji cha kuweza kuona maana kuna wakati ambapo si kuweza kuona na ilinitia ufo mingi Ila mungu aliniwezesha na sasa naweza kuona vizuri.

Ngependa kurudi ujana mimi bado ukijana ila kuna siku ambazo za ujana ambazo zimepita ambazo kusema kweli ngependa kuziishi tena uku rutipale Especilly siku za siku za wakati nilikuwa shule ya sekondari shule ya sekundari nilikuwa na watu ambao wana nipenda ningeweza kupita mitiani na sikuwa na mawazo mingi ya maisha kama bile chinzi ya kujikimu kimaisha na ngeweza kula vya kula vitatu kwa siku bila kuwaza.

Je u napenda kujaribu teknolojia mpia nani asiye penda kujaribu teknolojia mpia Mimi napenda kujaribu teknolojia mpia Napenda kujaribu teknolojia mpia kama vile kompyuta simu kama inavyo tokea iphone seventeen au eighteen naingojea sana niweza kujaribu Napenda kujaribu teknolojia mpia kwa maana staki kuachwa nyuma staki kuachwa nyuma katika maendeleo ya kijamii.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Muhimu, kiongozi mzuri ni kiongozi ambaye anaweza kuongoza kwa kufanya jambo ambalo anatarajia wanaoongoza wafanye mfano. Kama anatarajia wanao anaowaongoza watii? Awe wakwanza kutii. Pili, kiongozi mwema anafaa kujua wakati wakusikizwa na wakati wakusikizana. Aweze kuwa na uwezo wa kusikiza wengine na pia ndio aweze kusikizwa.

Niambie kuhusu mnyama wako wa kufugwa au unayetaka kumfuga mnyama ninayempenda au ningependa kumfuga ni paka. Paka hunipendeza sana na huwa nawapenda na roho yangu yote Wananipendeza jinsi wanavyotunza wenyeji na huwa na sura nzuri. Ninapenda tu paka Lakini pia ningepata mbwa, sina ubaya nayo. Ila siwezi kutaka kulala nayo kwa nyumba moja.

Filamu yako unayoipenda zaidi Unaweza kushiriki na filamu gani na ni kwa nini unaipenda? Filamu ninayoipenda zaidi ni filamu ya ni filamu ya, ni filamu ya double cara. Napenda filamu ya double cara kwa maana Inanivutia muna na inamafuzo mengi kwenye nini. Napenda filamu yi na niliona wa mwaka wa 20 na mbili na naipenda.

Huzoefu gani wa kazi umefundisha zaidi? Huzoefu gani wakazi umefundisha zaidi? Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni uzoefu wa kila siku ninapo ingia kazini nahakikisha nimejifunza jambo moja jipya kabla niondokile kazini siku hio. Hili limenisaidia kujikimu na kujiendeleza kazini na imenisaidia pia kupanda cheo maana. Najikuta tu nimesoma mambo mengi na nimekuwa mbele ya wafanyakazi wenzangu. Na jazno inapotokea nainuliwa cheo.

Unapenda kucheza mchezo gani? Ebu nisetie sasa ndio nimeifunguwa ngini. Mchezo ninaopenda kucheza ni mchezo wa kandande. Napenda mchezo wa kandanda maana, ni mchezo wa kusisimua na unavutia wengi. Na pia una manufaa ya kiafya kwa maana. Unafanya damu inasisimuka na kutembea mwilini kwa kazi. Ambayo ni manufaa ya kiafya. Pia napenda mchezo wa kandanda kwa maana. Unafaa, marafiki wangu wengi wanaupenda na unanileta karibu nao.

Je, unapenda asali? Naam napenda asali Kwa maana asali ni tamu na inamanufaa ya kiafya. Asali pia inamanufaa ya kiafya kwa kuwa asali pia ni chakula pekee yake ambacho hakiwezi ku Hakiwezi kuoza au kuwaharibika hata kikiwekwa kwa miaka mitano. Kwa hivyo napenda sana asali Kwa maana inasukari za zenye hazina kemikali.

Unenda maktabani marangapi unenda maktabani marangapi maktabani naenda marambili au taslimu maranne kwa wiki naenda maktabani sana sana kusoma vitabu vya shule maana mimi bado mwanafunzi lakini wakati mwigine naenda tuu kukutana na marafiki na kuongea hapa na pale na kusoma tuu vitabu ambavyo vina nikuza kikazi au vina nisaidia kupata nguzo na kwenye kazi zangu.

Unashughulikia muda wako, muda wa mwisho vipi? Unashughulikia muda wa mwisho vipi? Ninapopapata muda wa mwisho, vitu ambavyo nafanya kuvifanya wakati wa mwisho mwisho Jambo la kwanza ni kuhakikisha ni kipi ninacho kifaa kukifanya, Nikisha elewa ninacho kifaa kuifanya, nahakikisha nimesaidia Nimeandika mikakati ya jinsi ya kutimiza mahitaji hayo Nikisha jua nitakayatimiza aje huwa najibwaga kwenye hiyo kazi na kuhakikisha nimefanya mipangilio hiyo.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu anaye anza kazi? Ushauri ambao ngependa kumpa mtu anaye anza kazi nikwamba. Watu huanza chini na wanakuwa pole pole na mwisho kuwa watu wa maana. Kwa hii wa sifu moyo hata majiribu ya napo mkumba kazi ni. Au anapo hata dharauliwa na wafanyi kazi wenzake. Kila mtu ana anza chini. Hakuna nyumba ambayo imeanza kujengwa kutoka juu isipoku wa kaburi. Kwa hiyo wakubali tukuanzi ya chini hatakuwa mtu mkubwa pole pole.

Unapendelea tshati au tshati kusema kweli siwezi kuchagua kati ya shati au tshati maana wakati mwingine shati huwa ni nguo ya mwafaka ya kuvaa Lakini wakati mwngine tshati ni nguo ya mwafaka mfano nikiwa kazini au katika shuguli ambazo zina zinaitaji niwe katika official outfit huwa na kubali kuvaa shati na wakati ya ambapo nimo nyumbani au casual outfit ama kwenye michezo huwa na kubali kuvaa tshati.

Jee unapenda chakula cha haraka Anyway si kipenda chakula cha haraka nakipenda chakula chah araka Kwanini nakipenda chakula cha haraka nakipenda chakula cha haraka maana hakihitaji mimi kuingia jikoni kupika na kupakua Hakitumiki muda mwingi kupakua na maranyingi ni chakula chaharaka nakinaweza kukusadia wakati huna hata nguvu za kupika au wakati umechoka Chakula cha haraka nakitumia sana wakati niko kazini na sihitaji kupika.

Mandhari gani mzuri umewahi kuona Mandhari mzuri nimewahi kuona ni mandhari yenye maua siku moja nimewahi kujipata kwenye uwanja wa maua ya aina ya roses au ua la ua la waridi Nilipendezwa sana na mandhari ya ua la waridi maana ilikuwa na harufu ya kuvutia ambayo ilifanya niweze ku kunusa kwa muda mrefu.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu ninapokuwa na mgogoro na mtu jambo la kwanza kabisa ninaloifanya ni kuhakikisha nimejua chanzo cha mgogoro huo nikisha jua chanzo ni rahisi sana kusuluhisha mgogoro nikishajua chanzo cha mgogoro huo namtafuta nilie kosana naye na tunaongea nae na kutafuta jinsi ya kusuluhisha mgogoro huu na kuhakikisha haitafanyika jambo hilo tena.

Napindelea mahali pa kimya au mahali pa kelele Napendelea mahali pa kimya mahali pa kelele kusema kweli Siwezi kufikiria vizuri ama ata kufanya mambo ya maana vizuri Ila mahali pa kelele mahali pa kimya naweza kuwaza na kufanya mambo yangu kwa utulivu bila kusumbuliwa na mtu yoyote au kelele yoyote na inani inaniwezesha kuwa More productive kuliko ninapo kuwa katika kelele.

Ungependa kutembelea mji gani duniani? Mji ambao ningependa kuutembelea ni mji wa New York. Nimeutazama mara nyingi kwenye video, filamu, na natamani sana kutembea katika mandhari yake. Nimeweza kuhisi jinzi wengine wanavyohisi kutembea katika mji huu ambao unazungukwa na wa watu wengi wenye pesa au wenye hela. Ningeweza kujua jinzi wanavyoishi watu wenye mihela na wanavyoendeleza maisha yao.

Unapendelea viatu gani? Unapendelea viatu gani? Viatu ambavo navipendelea ni viatu vya sandals. Yaani viatu ambavyo havijafunikwa. Napenda viatu hivo kwa maana vinaeza faliwa valiwa mahali popote. Naweza kuvivaa kazini, nyumbani, nikitembea, nikiwa michezoni, nikiwa na rafiki zangu, nikienda hotelini au kwenye manthari mazuri, na pengine popote. Na avinifinyi wala kunitia mawazo.

Unakula nini mara nyingi asubuhi? Unakula nini mara nyingi asubuhi? Ninachokila mara nyingi asubuhi ni mkate ambao umepakwa siagi na chai ya maziwa na pia napenda sana mayai. Kwanza mayai nayapenda maana. Napenda mayai sana tu sana. Eh mungu napenda mayai na mkate uliopakwa siagi na chai ya maziwa ambayo ni nzito na maembe.

Je, unapenda kuenda pwani? Asiyependa kuenda pwani nani? Asie penda kuenda puwani nani? Na'am, napenda kuenda pwani. Napenda kuenda pwani kuogelea, kuangalia mandhari ya bahari, na kuangalia tu jinsi alivyo alivyo mkuu Mungu maana kuumba, kuumba bahari kubwa hivyo, sio mchezo. Inanisaidia kukumbuka sana jinsi Mungu alivyo mkuu na alivyomwaminifu.

Kifaa gani cha teknolojia, huwezi kuishi pasipo? Simu. Huwezi kuhishi bila simu. Napenda sana kifaa cha simu. Maana, hapa ndipo ninapo jiburudisha kupitia filamu, michezo ya mivhezo ya kiteknolojia, na njia zingine za kujiburudisha kama vile mitandao. Pia, hapa ndio ninapopata kuongea na wapendwa wangu, ambao hawako nami, au wako kwenye masafa, marefu,

Je, unapenda kukimbia?, sipendi kukimbia. Kukimbia kunanifanya niweze kusweat au kutoa jasho. Na jasho linanifanya nihisi kuwa mchafu kuliko kila mtu ambaye yuko karibu nami. Na pia inaleta harufu mwengine. Kwahivyo, sipendi kukimbia. Mazoezi yangu nayafanya kwa njia nyingine ila sio kwa kukimbia. Hila wakati mwingine, maisha yananilazimu kukimbia, mfano ninapopata mambo ya mwisho.

Unashukulikia makosa kazini vipi Inapo kosa kazini sha kwanza ni kujaribu kujitetema au kujifanya sija kosa hiyo kishindi kala Sasa inabili ni kubali makosa au kukili makosa na kutubu na kuomba msamaa Kisha natafuta sulishu wau ujia ya kurekebisha makosa haya na kwa kisha yato fanyika tena mana mimi sipendo kukua kwa ashida kusema ukweli.

Je unapenda maua hakuna mwanaume asiye mwanamke asiyependa maua napenda maua haswa ua la waridi ua la waridi linaharufu nzuri kwanza ua la waridi ambalo ni bluu au samawati linaharufu nzuri, linavutia, na lilanifanya niwezekupata mapenzi rohoni, yani napotuona ua la waridi roho yangu inatulia nywee.

Je, unapenda kufaa kofia? Sipendi kuvaa kofia. Kofia inanifanya nakaa kianyeji. Na inanifunika akili yangu ambayo ni rembo ambayo napenda sana watu kuiona. Maana ni njia moja ya kuonyesha urembo wangu kama mwanamke. Kwa hiyo, sipendi kuvaa kofia, sipendi.

Unapendelea mfumo gani wa simu? Mfumo wa simu ninaopendelea sana ni mfumo wa apple au samsung napendelea samsung kuliko apple kwa maana haina mambo mengi na haizimi au kuisha moto haraka maana maana mambo ya kuisha moto ni mambo ya muhimu sana. Ni simu ambayo inaweza kukumu ukiwa katika mahali popote.

Jee unasaidia jamii yako vipi Nasaidia jamii yangu kwa kuhakikisha Nimejitolea kwenye mambo ya kawaita au maitaji ya kawaita na najiskuma sana kuasaidia na pia napenda kuasaidia familia jamii yangu kwa kujitolea kuongoza na kuelekeza watoto na kufunza watoto ambao hawa nusaidizi na kuweza pinjia shule bila kulipu au bila malipu.

Niambie hadithi kuhusu mji wako wa kuzaliwa. Mimi nimezaliwa mjini Nyamira. Nyamira ipo katika kaunti ya Nyamira na ipo katika nchi ya Kenya. Nilizaliwa na kukua katika mji huo wa Nyamira. Hapo ndiyo nilipo lelewa, niliko soma katika vidato vyangu na chekechea. Ilanilipo hitimu kidato niliingia mjini nairobi kujikimu maisha.

Unafanya marafiki wapya vipi? nInapo jikuta katika mkutano wowote au kwenye umati wowote. Nikiwa na jirani yeyote huwa na mwongelesha, kumsalimia na kutaka kumjulia hali na pia kutafuta. Jambo lolote ambalo linatuhusisha au linatuunganisha sisi wawili na hivyo kuunganisha au kutengeneza urafiki.

Je,? Unatumia video kwa mawasiliano,? Naam, natumia video kwa mawasiliano, nina mpenzi ambaye anaishi mbali nami, na wakati nataka kuwasiliana naye au kumwona huwa nampigia na video na kuongea naye nisipofanya hivi basi nina uhakika wa kutomuona kwa mwaka kwa zaidi ya mwaka mmoja.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza Ujuzi ningependa kujifunza ni ujuzi wa ushonaji ningependa kujifunza ushonaji kama njia ya kutengeneza hela ila pia kama njia ya kujikimu maishani na itaniwezesha kujishonea mitindo ya kifashoni na kushonea wapendwa wangu.

Jee, unapenda kuvaa vipuli. Naamu, napenda kuvaa vipuli. Vipuli vya aina yoyote ni njia moja yakuekeza urembo katika maisha ya mwanamke. Nanapenda kuvivaa. Maana, vinanisaidia kuonekana vizuri kuliko. Navyo kaa nikiwa burebure hivi.

Ni zoea gani nzuri ulilojenga? Zoea zuri nililojenga ni zoe la kusoma vitabu kusoma vitabu kumeni hifadhi na kunifanya nikajua mengi maishani Napia umenisaidia? Kusulihisha mambo mengi au mashida mengi maishani mwangu maana hakuna kinacho tokea duniani au kuwa hakuna shida inayo nikumba ambayo haijotokea mwanzo duniani.

Mafunzo gani ungependa kupata kazini? Mafunzo gani ungependa kupata kazini? Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni jinsi ya kuuza bidhaa bila kujituma sana au kujiumiza sana maana hii ni funzo ili ni funzo hau ni funzo ambalo linakipato katika kambuni yote wakati wote.

Baka mafanikio gani ya binafsi unayodhamini kazini Mafanikio ya binafsi ninayodhamini kazini ni mafanikio ya Mafanikio ya kupandishwa cheo Maana ni napo kufandishwa cheo inamaanisha pia mshaara wangu utaongazeka na mshaara wangu ukiongazeka inamaanisha nawezakuishi maishi ya kifaari kama waanzangu ambao wamepandishwa cheo hapo zamani.

Una mkumbuka mwalimu mgani kutoka shule Mwalimu ninaye mkumbuka shule ni mwalimu wa hisabati na mkumbuka mwalimu kwa maana siku zangu shuleni yazikuwa na amani kwa sababu yake Mwalimu huyu alipenda kutucharaza viboko alitukosesha amani kwa kutupa kazi nyingi na kuhakikisha kwamba anapotuma mitihani inakuwa migumu kadli ya uwezo wake.

Mnajenga mahusiano vipi na wafanyikazi wengine. Mahusiano yangu na wafanyikazi wengine. Nayajenga kupitia kwenye mitandao. Au kutafuta, jambo ambalo ni ambalo tunasharea, yani wii tunashea.

Unapendelea chakula chenye radha gani? Wakati mwingine napendelea chakula chenye radha ya sukari na wakati mwingine napendelea chakula chenye radha ya chumvi. Wakati napendelea chakula chenye radha ya chumvi ni wakati ambapo nimeamka asubuhi na wakati ambapo naenda kulala mchana mchana huwa napendi chakula chenye radha ya sukari maana ndipo wakati na niko Active na naweza kupoteza sukari hiyo kwa kupitia kufanya mazoezi.

Unapenda kufanya nini na familia yako? Ninachopenda kukifanya na familia yangu ni kucheza michezo ya manai kutazama filamu wakati wa wikendi na kulala au kula pamoja. Napendelea kuwa na familia yangu na kuzungumza tu kuhusu mambo mengine kadhaa kadhaa na kujua jinsi wanavyoendelea na maisha.

Niambia kuhusu majira yako unayoyapenda Majira yangu ninayoyapenda ni majira ya jua napenda majira ya jua Kwa maana, ninaweza kutoka nje wakati wowote, nika nikafanya mazoezi yangu na ninaweza kuwa na wakati mwema na familia yangu, tunaweza kuenda sehemu yenye kivuli, tuka tuka tukala huko, na bila kusumbuliwa na mvua au baridi.

Jukumu gani unalopenda kazini? Jukumu gani unalopenda zaidi kazini? Jukumu ninalopenda kazini zaidi ni Jukumu la kutoka kwenda nyumbani baada ya kumaliza kazi siku kazini. Jukumu la pili ninalopenda ni jukumu la kulipwa mshahara. Napenda kupokea kipato changu baada ya kufanya kazi ngumu kazini.

Unajifurahisha vipi wakati wa furaha Nishakuambia dayari, najifurahisha kwa kula chakula Nikipata tu jambo la kufurahia na minajiri tu nina pesa Ninakula tu, ninanunua chakula cha haraka na naenjoy na wapendwa wangu nyumbani.

Programu gani ya simu hutumika kila siku? Programu gani ya simu hutumika kila siku? Programu ya simu inayotumika kila siku ni programu ya alarm au saa inayokiririza na kukuamsha kutoka usingizini naam. Hii ndio inayotumika kila siku maana wakaweze kuamka mapema au kuamka kwa wakati kuenda kazini usipotumia alarm na.

Unajistawisha vipi wakati walikizo najistawisha na mihela niliyo weka wakati wakazi nikiwa kazini huwa situmii hela nyingi maana mfano mambo ya network huwa natumia ya kazini mambo ya chakula huwa ninahakikisha nimekula cha kazini na nimebeba kingine nyumbani na hiyo pesa ambayo ninaweza napata kazini huwa naiwekeza hili nikiwa kwenye likizo niwe na mihela ya kuniwekeza au kujistawisha.

Niambie kuhusu jinsi unavyo sherehekea siku yako ya kuzaliwa siku yangu ya kuzaliwa wakati mingi huwa tunakaa chumbani na kuketi tu sina mambo mengi ninayofanya wakati wa siku zangu za kuzaliwa. Kwani sina marafiki ambao wanaweza kunifanyia sherehe na familia yangu wa hainidhamini viile ili kuniwekea sherehe kwa huwa nakaa tu chumbani.

Ni study gani muhimu kwa kazi yako ni study gani muhimu kwa kazi yako, study ambayo ni muhimu kwa kazi yangu ni study ya kujiendeleza au kusoma kusoma funzo lipya au jambo lipya ambalolitanifanya niweze kupanda cheo kazini au kuweza kufanya kazi kwa utulivu na kwa amani.

Unashambuliaje mabadiliko kazini? Unashambuliaje mabadiliko kazini? Mabadiliko yanapotokea kazini, Jambo la kwanza ni kuhakikisha kujua mabadiliko haya. Yatani yananiadhiri aje. Yataharibu kazi yangu au yatawekeza kazi yangu.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana chakula ninacho kila mara nyingi mchana ni ugali na mboga zozote wakati mwinginei naweza kula ugali na omena, ugali na sukuma Ugali na mayai, ugali na maziwa, ugali na samaki, ugali na nyama na mboga zingine za aina yoyote wakati mwingine huwa nakula wali pia wali na nyama, wali na nini,

Ndoto yako kubwa ni ya aina gani au ndoto yako kubwa ni nini ndoto yangu kubwa na kufanikiwa maishani naamini akuna asiyida kufaulu maishani ningependa sana kufaulu maishani kuwa na hela nyingi na familia yangu ambayo ningeikuza na upendo na mapenzi ya taati ingependa kuwa na watoto na mume mwema na mungu atafanikisha ndoto hizi na kajina la yesu.

Uzoefu gani wa kushangaza umewai kupata uzoefu wa kushangaza ambao nimewai kupata ni uzoefu wa mtu kutooga marambili kwa siku yani mtu kutooga hatamara moja kwa siku yani mtu anaweza kukaa wiki moja na pia mtu anarudia nguo chafu ambazo amezivaa Unarudieji nguo ambazo umezivaa hata wewe unaweza kweli mimi siwezi bwana alirudia nguo chafu yenyewe mimi nilishangaza ni nguo ambazo zinanuka jasho n.

Unashughulikia mda vipi kazini nikiwa kazini muda wangu huwa naugawa na majukumu kadhaa au tofauti tofauti. Mfano nikiwa na jukumu majukumu sita kwa wiki siku. Huwa nahakikisha kwanza nimeweza kuelewa ni jukumu gani lina uzito kuliko lingine Kisha ninagawa wakati wangu kulingana na majukumu hayo nikianzia zito kabisa nikimalizia lile lililo raihsi kwa yote.

Unapenda kuandika au kuongea napendelea kuandika kuliko kuongea ninapoandika inanisaidia kutoleta hasira au mambo mengine yaani fikra zingine au hisia zingine kwenye ujumbe wangu inanisaidia kuandika kwa utaratibu unaofaa.

Unawianishaje kazi na maisha ya kibinafsi kazi na maisha ya kibinafsi ni mambo mawili tufauti kabisa kwahivyo nikiwa kazi ni huwa nafikiria tu kazi na mambo ya nyumbani yanabaki nyumbani ya au maisha ya kibinafsi yana baki nyumbani Usiwezi kuongea na wafanya kazi wenzangu kuhusu na mambo ya nyumbani ya au maisha ya kibinafsi na pia nikija nyumbani siwezi kuangoelea mambo yangu ya maisha yangu ya kibinafsi ya ofisini huko nyumbani.

Unafanya nini wakati wa mapumziko mchana kulala nalala sana wakati wa mchana nikipata wakati wa mapumziko au wakati mwingine kama sina usingizi naingia na kufanya ukulima mdogo mdogo au nisipofanya ukulima Basi naingia kutengeneza bustani yangu na nisipotengeneza bustani utanipata kwenye linunu yangu nikijiburudisha.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Hekima ambayo nimejifunza maishani ni hekima ya kutofuatilia mambo ya watu. Yaani kama mtu hataki, achana nae. Kama mtu hakusishi, usijihusishe. Usipoambiwa, usiulize. Usipoitwa, usiende. Usipohusishwa, usijihusishe. Achana na watu waendeleza maisha yao wanavyotaka.

Unapendelea kuwasiliana vipi na watu? Napendelea kuwasiliana na watu kupitia meseji au ujumbe za mitandaoni Sipendi kupigia watu simu au kupatana ana kwa ana maana Mimi ni mtu ambaye ni wakujiweka ndani sana na sipendi mambo ya umati.

Unapokeaaje maoni kutoka kwa wengine? Napokea maoni kutoka kwa wengine Yaani sina, sina, sina ubaya wa kusikiza wengine wanasema nini? Na huwa nasikiza sana kujua wanachotaka au wanachofikiria wenzangu kunihusu mimi ili kufanya marekebisho maishani.

Kampuni gani ya teknolojia unayo amini teknolojia Kampuni ya teknolojia ninayo ya iaminia ni Kampuni ya Samsung ninaiaminia Kampuni hii kwa sababu thamani yao iku juu ila hawajipigi kifua kama Kampuni ya apple au Kampuni yenye ya apple.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako? Unataka kufikia wapi katika kazi yako? Nataka kufikia mbali, yani niweze kujikimu maishani, ili niweze kujikimu maishani nataka kuendeleza, kujiendeleza, kufanya kazi kwa bidii ili nipate vyeo vya juu, finavyo leta hela za juu ili niweze kukimu maishi kwa maishi yangu na wanao nitegemia kama vile familia yangu wapendwa wangu watoto wangu pia.

Unaboreshanaje, unaboreshanaje michakato ya kazi? Hata sielewi hii inamaanisha nini, kusema ukweli lakini nitaongea tu. Nitasema aje? Naboresha naboresha michakato ya kazi kwa kushirikiana na wenzangu, kuuliza nisichoelewa na kupitilizia.

Ninani aliyekufundisha jambo muhimu Mamangu mzazi Mamangu mzazi amenifunza mambo mengi ya muhimu maishani kama vile ya njia za kujikimu umuhimu wa kuwatii na kuwaheshimu wakubwa wangu au watu wenye cheo kuniliko na hata walio wasio na cheo au hata wasio stahili heshima yangu imenifunza kuwaheshimu na kuwapa na kuwapa heshima hiyo maana nawasaidia.

Unapendelea kitanda kigumu au kizuri anaye pendelea kitanda kigumu yupo kweli ila mimi kipinafsi napendelea kitanda kinye kizuri kitanda ambacho kinanipa uwezo wakulala usingizi wote au ninapo ingia usingizini na stare zote maana minapenda stare ni sipo lala kwa stare siwezi kwa ambuka kesho kufikiria viema na.

Jee unapenda mvua Sipendi mvua Wakati mwingine mvua ni chanzo kizuri cha kukuza maua kukuza miti na mimea mingine hili kinatuwezesha kupata chakula vizuri ila wakati wa mvua pia kuna matope kuna baridi ambayo inaleta magonjwa kadhaa kama vile mafua na na mafua na homa na Sipendi hayo kwa sababu.

Niambie kuhusu mahali unapoishi Naishi katika mtaa wa Nairobi, katika mtaa unaoitwa ruiru. Naishi mahali hapa kwa maana sina sina nguvu ya kuhama kuenda sehemu ambayo matajiri wanaishi, kusema kweli ningapewa chanzo cha kuondoka hapa ninapoishi ningeondoka mbio bila kurudi nyuma.

Unapiga picha mara ngapi? Mara nyingi sana napenda picha maana ni njia moja ya kujipa kumbu kumbu za nyakati zilizopita na inakusaidia kushukuru mungu kwa umbali amekutoa na kuangalia kujiangalia mahali ambapo unafaa kurekebisha kwa njia nyingine kadha wa kadha kwa hivyo napenda sana kupiga picha kila ninapopata chamu nini wakati wa kupija.

Je, unapenda kupiga vyombo, kupiga chombo cha mziki? Naam, ningependa kupiga chombo cha mziki kama vile guitar au keyboard. Vyombo, mfano kwanza ningepata chanzo cha kupiga keyboard, ningejifunza maana. Keyboard ni chombo cha maana sana.

Ulifanya nini asubuhi hii? Ulifanya nini asubuhi hii? Nilichokifanya subuhi hii ni kupika, niliamka mapema, nikaoga na nikajitayarisha kuingia kazini. Nilipo maliza kuoga, nikaingia humu kazini, nikapika kazi kwa muda wa madakika ishirini, ishirini na tano, kisha nikaingia nikapika chamcha, na nilipo maliza kupika chamcha na kiamsha kinywa, nikala kisha nikarudi kazini.

Munafanya nini wakati wa msongo wa kazi? Wakati muna msongo wa kazi ninachofanya kwanza ni kutoa vitu fyo fyote ya mbavyo vina nifanya niweze kupoteza usalama wangu kazini. Mfano naweza kuondoa simu karibu nami naweze kuondoa mi mambo ya kiteknolojia na ya kujiburudisha ili niweze kuweka akili yangu kazini zaidi na niweze kujituma zaidi kuliko hali ya kawaida.

Sherehe yako ya kupendeza ni ipi? Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya siku ya kuzaliwa kwa yezu, yaani kristmaso. Napenda kristmasi kwa sababu inaleta watu wa familia yangu pamoja na inaweza kunisaidia kupatana na wapendwa wangu ambao hata siwaoni mara nyingi kwa mwaka. Sherehe hii ya kuzaliwa kwa yesu au krismasi ni ya kupendezwa kwangu pia kwa maana kuna vyakula vingi vinywaji vingi na hakuna mawazo ya maisha kuhusu maisha au mambo mengine.

Niambie kuhusu chumba unachokipenda nyumbani. Chumba ambacho ninachokipenda nyumbani ni chumba chakulala au chumba cha malazi. Napenda chumba hiki kwa sababu mwisho wa siku, baada ya matatizo yote ya kazini na ya shureni na ya maisha, uwa naja kujilaza u ku umu chumbani na kupumzisha akili na mwili pia. Napenda chuba hivi pia kwa maana kina utulivu na kina nipa uwezo wakufikiria na kufanya mambo yangu kubinafsi vila kusumbuliwa.